Bei zimebadilika aje tangu nilipoanza kununua mwenyewe. Bei ya smoki imeongezeka kwa miaka. Kwa mfano kumbukumbu za zamani zaonyesha smoki ilikuwa ikiwa karibu na shilingi kumi hadi kumi na tano, huku mwaka huwa elfu mbili ishirini na sita baadhi ya wauzaji wakiuza smoki moja karibu ni shilingi arobaini na smoki pamoja na mkate, kachumbari yaeza kufika karibu shilingi sabini. Tangu nianze kununua smoki, bei imekuwa ikipanda. Zamani nilikuwa nanunua kwa bei ndogo lakini siku hizi ni gali zaidi. Hata hivyo, bado napenda kuzinunua kwa sababu ni tamu hasa ikiwa imeongezwa kachumbari.

Ushauri ambao ningejipa zamani. Na mtazungumza kuhusu pesa. Kama ningekuwa na nafasi ya kujipa ushauri nilipokuwa mdogo, ningejikumbusha kwamba masomo ni muhimu sana kwa maisha yangu ya baadae. Ninge jitahidi kusoma kwa bidii, kuuliza maswali nispoelewa na kutumia muda wangu vizuri. Kuhusu pesa, ningejifunza mapema kueka akiba na kutotumia kila pesa ninayopata. Ningejifunza pia kutofanya manunuzi kwa sababu tu marafiki zangu wanayo au wanayafanya zaidi ya yote, ningejipa moyo kwamba si lazima nijue kila kitu mapema, ningejifunza kutokana na makosa yangu, niwe na subira, na niamini kwamba juhudi ndogo ninazofanya leo zinaeza kunisaidia sana katika maisha ya baadaye.

Kitu kipya ambacho ningependa kujifunza ni lugha mpya, hasa kifaranza. Ningependa kujifunza kwa sababu ni lugha, lugha ni njia nzuri ya kuwasiliana na watu kutoka tamaduni mbali mbali. Pia kujifunza lugha mpya kwaweza kunisaidia katika masomo, kazi na kusafiri, na ningeanza kwa kujifunza maneno machache kila siku. Kusikiliza watu wakizungumza lugha hio na kufanya mazoezi ya kuongea. Ninaamini kujifunza kitu kipya hunifanya niwe na ujuzi zaidi na kunipa nafasi ya kugundua mambo mapya.